Kwa kweli, ninasalisha vifa vyangu kulingana na maitaaji. Siyo tu kwa pressure ya trend ama kusema niko up to date. Mimi ni mtu wa kuangalia value kwanza, sio kubebwa na hype. Kifaa ikiansa kuwa slow, inahang sana ama ikubali updates muimu. Hapo najua time imefika. Siwezi kaa nikistruggle na simu ama laptop inanionyesha stress like siku. Kila siku, hiyo ni kujitesa bure. Life tayari iko na presha yake. Siiongezi ya kifaa. Lakini kama bado inafanya job, iko stable na inasaidia kwa kazi zangu bila drama. Why rush? Si lazima, ni upgrade kila mwaka ati ju watasema. Mi uwamini kwa kutumia kitu hadi nikiisi kweli imenitumikia. Kwa kifupi, ninaupdate nikiwa ready mentally na kifinancially. Nikiisi inafanyika nifanye kazi faster, nipunguze stress na niboost productivity. Hapo ndio, naingia box na upgrade polepole bila pressure. Ni balance tu, usiishi nyuma lakini pia usikimbishe maisha.